Ndio napenda sana kupika, na mimi najua kupika vyakula mbalimbali. Napenda sana kupika wali, ugali, hata kupika chai. Pia napenda sana kupika tambi na najua sana kupika tambi. Najua kupika mboga mbalimbali, kiwepo nyama ya kuku, nyama ya ngombe, nyama ya mbuzi. Napenda sana kupika. Kupika ni ujuzi mzuri sana ambao unaweza kusaidia katika maisha ya kujitegemea na maisha binafsi.

Niliamka mida ya saa moja kamili ya asubuhi. Kitu cha kwanza nilichokifanya nilienda bafuni ilikuweza kupiga mswaki na kunawa uso. Nimekula, nimekunywa chai na mkate, chai ya maziwa na mkate. Bado sijaenda kazini kwa sababu leo ni wikiendi. Asubuhi ni nilijihisi vizuri sana na mtu mwenye furaha sana.

Tukio la muhimu katika maisha yangu ni tukio ambalo nilibahatika kupata mtoto wangu wa kwanza wa kike. Ni tukio ambalo linifurahisha sana kuitwa baba kwa mara ya kwanza ni tukio ambalo sitakuja kulisahau na ni tukio la muhimu sana katika maisha yangu.

Zana za digital ambazo natumia kila siku, natumia feni, natumia simu, pia natumia sabufa, spika za mziki, pia natumia podsi, ear podsi, pia vitu vingine vya ninavotumia.

Ninapokuwa nyumbani napendelea zaidi kujisomea vitabu mbalimbali na kufanya kazi za nyumbani kama kusafisha mazingira na kusafisha nyumba kiujumla lakini pia napendelea kucheza na watoto nikiwa free nyumbani kuwafundisha mambo mbalimbali na kucheza nao michezo mbalimbali ya kutumia akili.

Nilivyokuwa utotoni, nilikuwa napenda sana kucheza na ubunifu mbalimbali. Kitu kikubwa nilikuwa napenda kuwa tega ndege, nilikuwa napenda sana kufuga wanyama wadogo wadogo kama sungura, ndege na bata, kuku, nilikuwa napenda sana kufuga wanyama wadogo wadogo na kucheza mpira na wenzangu.

Kinywaji ambacho napenda kunywa subuhi napenda sana kunywa maji ya asubuhi kwa sababu maji ni afya na maji ni uhai. Kwa hiyo ni kinye maji ya asubuhi siku nzima inakuwa vizuri na nakuwa siwezi kukaukiwa na maji mallra kwa mara. Kwa hiyo kinywaji ninacho penda kunywa asubuhi ni maji.

Ushauli ambao naweza kumpa mtu mwingine ni ushauli wa namna ya kuhifazi fedha na kutengeneza pesa nyingine. Pia matumizi mbali mbali ya budget na mikakati mizima ya kifeza. Ndo ushauli mkubwa ambao naweza nikampa mtu kwa sababu fedha ni kila kitu.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kutokufanya, maamuzi, haraka, ni kuwapa maamuzi, muda wa kuu, yatafakari kabla ya kutoa maamuzi ya mwisho, ndo hekima. Pia ni hekima nyingine ambayo nimejifunza maishani ni hekima ya kutulia katika nyakati ngumu.